Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi huhakikisha kwamba situpi plastiki ovyo ovyo, na ninapozipata mimi huzichoma. Au, zichukuliwe, zirudishwe kwa kampuni, zirudiwe kutengeneza upya kwa kizungu, recycling. Ila pia nawaelimisha wenzangu kwenye kijiji, tupunguze matumizi haya.